Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni ule uliyokuwa na changamoto nyingi na majukumu makubwa hasaa wakati ninapopewa jukumu la kufanya kazi katika mazingira yenye presha na mida mfupi wa kukamilisha kazi uzoefu huo ulinifundisha mambo mengi kuhusu kazi, watu na uwezo wangu binafsi katika kazi hiyo, nilijifunza kwanza umuhimu wa uwajibikaji. Nilipogundua kuwa matokeo ya kazi yalitegemea mchango wangu moja kwa moja. Nililazimika kuwa makini zaidi. Kupangilia muda mrefu vizuri na kuhakikisha ninafanya kazi kwa ufanisi. Hapo nilielewa kuwa kufanya kazi. Sio tu kutimiza majukumu, bali ni kuchukua thamana ya matokeo. Uzoefu huo ulinifundishe pia kufanya kazi chini ya presha kulikuwa na muda ambapo kazi zilikuwa nyingi na muda ulikuwa mdogo. Awali hali hiyo ilinipa msongo wa mawazo lakini taratibu nilijifunza kupanga vipaumbele kugawanya kazi katika hatua ndogo ndogo na kubaki mtulivu hii imenisaidia hata katika kazi zingine baadae kwa sababu najua namna ya kukabiliana na presha bila ya kukata tamaa pia nilijifunza mawasiliano ya kikazi kufanya kazi na watu tofauti, wenzangu, wasimamizi, na pia wateja kulinifunza umuhimu wa kuwasiliana na uwazi na heshima pia. Niligundua kuwa mawasiliano mazuri yanaweza kuzuia migogoro mingi na pia kusaidia kazi kusonga mbele kwa urahisi. Nilijifunza kusikiliza kueleza mawazo yangu vizuri na kuuliza haya maswali pale nisipoelewa uzoefu huo ulinifundisha pia kufanya kazi kwa timu kulikuwa na wakati ambapo mafanikio ya kazi yalitegemea ushirikiano wa kila mtu. Nilijifunza kuthamini mchango wa wengine kusaidia pale inapobidi na kukubali maoni tofauti hii ilinifanya nione kuwa kazi bora hutokana na ushirikiano si juhudi za mtu mmoja peke yake vile vile nilijifunza kukubali makosa na kujifunza kutokana nayo kulikuwa na wakati nilifanya makosa kazini lakini badala ya kuadhibiwa nilipata muongozo wa jinsi ya kuboresha. Hii ilinifunza kuwa makosa si mwisho wa safari. Bali ni sehemu ya mchakato wa kujifunza na kukua kitaaluma. Zaidi ya yote uzoefu huo ulinifundisha kujiamini na kujitambua. Nilipofanikiwa kukabiliana na changamoto ambazo awali nilidhani siwezi. Niligundua kuwa nina uwezo mkubwa kuliko nilivyodhani hii ilinipa ujasiri wa kukubali majukumu mapya na changamoto zaidi baadae uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni ule ulionitoa nje ya eneo langu la faraja ulinifanya nikue kitaaluma na kibinafsi na ulinipa masomo ambayo nayatumia hadi leo katika kazi na maisha kwa ujumla.